Ambapo pana utulivu wa kutosha, mahali ambapo neeza kupumzika, naeza kukaana marafiki, mahali ambapo si jua kali, wala si baridi sana, wala kuna utulivu ulewa mazingira, mahali ambapo neeza kutazama mazingira yetu vizuri sana kwa upendo wake. Na pia napenda kuwa mahali ambapo kuna utulivu ulewa inawajuu ambapo mtu uneza tulia hewasafi ambapo kuna hewasafi ambayo inaeza kuseedia kiafya na hata pia kuimarisha afya yako wewe kibinafsi Sasa mimi nimesema kuwa na penda mahali ambapo kuna ule ali wa utulivu Kilinganishwa na ule ambapo kuna kelele, kuna harufu mbaya ambao si nzuri kwa afya yetu Bali ule utulivu, ndiyo nasema ni nzuri Asante.

Kwa kupumzika ndani ya majengo au chini ya mti kujikinga chini ya mti inasaidia sana ule utulivu Wakati kuna jua kali unaeza pumzika chini ya mti au hata kama uko kwa karibu na majengo Unaeza kuingia kule ndani ili pumzika manake jua kali si nzuri sana katika afya yetu samimi Maramingi pumzika chini ya mti ni kitu kawaida ni kitu ambacho kilazima Opala ambapo kuna jua kali Pia katika majengo pia Unaeza kupumzika kule ili kupunguza ule hali ya joto ambayo Ilikuwa imepanda kwenye mwili Pia kukunywa maji kunywa maji baridi ni nzuri sana na itasaidia kuleta ule utulivu katika mwili Tatuliza mwili yako Ino liyo napenda na nafadhalisha kuwa kukunywa maji na kupumzika chini ya mti ili kuleta ule utulivu ndio kitu nzuri sana Asante.

Bado nafanya masomo, bado sija anza kazi, manapenda sana i kushiriki katika masomo, manake ni kitu cha muhimu sana, nanafanya masomo ulewa IT, masomo ambayo ilichagua kwa sababu nilipenda sana, na nilichamani sana kufanya masomo hii ya IT hapa nyumbani. Kitu ambacho ilipenda kuhuzu hii ni kuwa ni kitu ambacho unaeza kuifanya mazoezini si bali kuandika kwenye vitabu pekeake Bali unaeza keti na ufanye ule mazoezi ukendelea kusoma na masomo hii changamoto ambayo nimepitia ni kuna ule wakatu ukosefu wa steamer na uwezi fanya bila hiyo. Nilazima uwe na kifaahizo za kiteknolojia kama komputa ilikuendeleza kazi yako, masomo yako vizuri sana. Na ningependa hapo awali, nikuja nibadlishe na niandike vijana kwa tika kazi yangu ama afisi yangu mimi mwenyewe. Asante.

Ninatumia mfuko ule wa kitambaa au karatasi, badala za mfuko za karatasi, ili kusiwe na ule mchafuko wa mazingira, katika mazingira yetu, pia hubeba chupa ya maji, inayotumika tena badala ya kununua chupa za plastiki mara kwa mara. Ili usiwe na ule urudiaji wa kununua maji kwa chupa za plastiki mara kwa mara na unaeza beba wako utaurudisha na pia utumie tena Pia mimi huepuka bidhaa zilizo fungashwa sana kwa plastiki na kuchagua zilizo na ufungashi rafiki kwa mazingira yetu na naeza sema ni kitu nzuri sana kulinda mazingira Pia natumia vyombo vya kudumu badala ya kutapwa kama vijiko na sahani za plastiki ambavyo haviwezi saidia bali vitakuja kuwa ni vitu vya asara manake vitatumiwa mara moja na viachwe Pia nawaelimisha marafiki wangu na familia kuhusu athari za plastiki kwa mazingira ambapo naona kuwa kuelimisha ni kitu cha muhimu na ni kitu ambacho kinaeza saidia sana kupunguza matumizi ya plastiki katika mazingira yetu. Pia najaribu kutenganisha na kuchakata plastiki inapowezekana asante.

Mimi napenda kula wali, maanake naona kuwa ni kitu ambacho unaweza kula na vitu vingi sana na ni kile ambacho watu wengi wanaipenda sana. Na pia katika mikutano au ushirikiano, sherehe, watu wanapokusanyika pamoja sana sana ni wali ambao huwa hupikwa na ni nzuri pia Hasa ukiwa na maharagwe au stew unaweza kula na hizo na naweza sema kuwa kwa upande wa ugali najua unaweza kula na mboga au nyama lakini mimi napenda sana wali maanake unaweza kula na vitu vingi sana asante.

Najipa muda wa kupumzika na kufanya vitu ninavyoipenda sana ili kusiwe na ule uchovu ule wakati ambapo nimetulia pia naeza kuamua kuchora kidogo ambacho ni kitu ambacho nakipenda sana pia kwa usafi na mwili kama kuoga na kusafisha nguo najitunza ili nisiwe na afya zaharuri pali afya nzuri Pia najitahidi kulala vizuri Kila siku ili kusiwe na ule uchovu kusiwe na ule uchovu Manake hii ni baadhi za mbinu ambazo Mimi kibinafsi naeza kujitunza Pia najaribu kuepuka na msongo wa mawazo kwa kupanga kazi zangu vizuri Napanga kazi zangu mapema ili kunisiji kukawa na msongo wa mawazo kufikiria Iyo ambae naeza kupe kazi ya kuchofisha asante.

La hasha, huwa sisomi gazeti, Mara kwa mara, manake unaweza kupata kuwa habari hizo, au taarifa ama ripoti, zinazatolewa kwenye kupitia kwa gazeti, ni vitu ambavyo pia tunaweza kuziona kwa simu zetu. Na pia kupata ule gazeti, mara mingi unakuwa ni kazi ngumu sana, kuenda kununua, unaweza kutumia nauli yako, kuenda kuileta gazeti hilo, na nimesema unaweza kutumia simu yako. Sasa mimi huwa natumia simu yangu kuona vitu ambavyo inaweza patikana kule na pia kuna mfumo ambao sasa unaweza tazama gazeti lako kupitia kwa simu yako wewe mwenyewe ukiwa pale nyumbani. Na mimi kusoma gazeti naweza sema kwa sasa, sijasoma gazeti sana Lakini hapo awali nilikuwa msomaji gazeti. Asante.

Rafiki yangu wa karibu sana, tulipatana mwaka mbili, mwaka mbili zilizopita, na naweza sema kuwa ni mtu ambaye, mtu wa maana, mtu ambaye mnaweza ongea kama familia au rafiki. Na tulipatana pale shuleni bado tukiwa shuleni. Na hadi kwa sasa bado tunazungumuza Ninaweza kumbuka kuwa tulikuwa tunasoma wote Tulikuwa tunaamka mapema ili kwenda kusoma mapema ili kujitahidi kisha hao wengine wakiamka sisi tushaamka tushafanya zetu tushafanya hesabu pamoja kusaidia na katika kufunzana maswali kadha wa kadha na rafiki hii kitu ambacho nasema inafanya niwe rafiki waukweli nikuwa panapo shida na si tu kusaidia wala ananisaidia kwa haraka sana bila hata kuulizwa kitu chochote Naeza sema kuwa Nafikiria kuwa atafika mbali Anamuombea kuwa aweze kufika mbali na rafiki wangu huyu ni mtu mzuri namuambea afike mbali Asante sana.

Huwa naenda marakadhaa ata marambili kwa wiki Manake kwa sasa maktaba Unaeza pata niko mbali kidogo Unatumia na uli Lakini napenda uli mbino ambapo unaenda maktaba na leta vitabu nyumbani ama pale shuleni kuzisoma Alafu kuirejesha baada ya siku chache Ukisha amaliza kutumia vitabu hizo Lakini nimesema huwa enda maktaba karibu marambili kwa wiki na ni kitu nzuri, kitu inayopendeza sana kusoma vitabu hivi vinasaidia sana na vinaelimisha sana katika mambo mingi sana Asante.

Mafunzo ule wa digitali, ule wa kutumia tarakilishi naweza sema ni kitu ambayo ita hapo mbeleni itakuja kuwa ni kitu la muhimu sana, na kitu ambayo itasaidia wengi, pia itaweza kupa njia mingi sana za kazi zako ambazo unafanya, unaweza kutoka katika mahali ambapo unafanya upandishwe cheo hata maanake umeongeza umeongeza kitu kingine katika mkononi mwako na kitu ambayo inaweza kukusaidia mimi ningependa sana kupata mafunzo ule wa kutumia tarakilishi ama kompyuta vitu za digitali maanake sasa tunaelekea katika mtandao tunaelekea katika ulimwengu ule wa bila bila tarakilishi au bila mtandao huwezi kuwa ni mtu wa maana sana asante.

Ndio nagawanya taka zangu manake kuna ule taka wa plastiki na kuna ule taka wa aina ingine ambao unaweza kuzitenganisha au kuzitenganisha taka zinazoweza kuchakatwa pamoja kama plastiki, karatasi na hata chuma. Kuna ule taka wa taka za chakula na mibaki ya mimea Nazetenga ili ziweze kuoza au kutumika kama mbolea kule shambani hasa yedazamiwa yawe yametenganishwa ili Usije ukaongeza vitu ambavyo Havifai kuwa hapo taka hatarishi kama petri, au vioo nazihifadhi kando ili zitupwe kwa njia salama Manake huwezi kuja kutupa vitu hivyo kama vioo katika taka hizi zingine Manake inaeza leta, inaeza sababisha kuumia au kunaeza umiza mtu pale ambapo wanashugulikia taka taka hizi Asante.

Ndiyo sana, napenda kula samaki, samaki kwa wali, au samaki kwa ugali Samaki ni chakula tamu sana, chakula ambacho kina marutubishi mengi sana katika afya yetu ni chakula ambacho watu wengi wanapendelea sana, na unasema ni kuwa ni chakula muhimu sana Lakini ina mifupa na mtu unafaa uwe makini pale ambapo unakula chakula hii ya samaki Samaki pia najua haiwezi patikana katika maeneo mengi Kwa sababu wa ukosaji wa bahari Lakini naeze sema kuwa samaki ni chakula tamu sana na nakipenda Pia kupika kwake Si kazi ngumu bali ni kazi rahisi sana kupika kupika samaki na uiva haraka sana Kilinganishwa na ule wanyama wanyama wa Nyama ya wanyama hawa wa nyumbani Naeza sema kuwa ule wa samaki una inaiva haraka sana asante.

Ndivyo napenda kusikiliza redio, napenda kusikiliza pala ambapo kuna taharifa au habari ni kitu nzuri sana na unaposikia wanahabari hawa uwa wana mafunzo katika kila habari ambacho wanatoa, lazima wawe ama mpewe funzo moja itakayo wasaidia hapo mbeleni Pia pale kwa kusikiliza nyimbo Kuna nyimbo nzuri sana ambazo uchezwa na wale ambao wapo Wamo kule studioni Wanaziweka wimbo nzuri sana na kitu ambacho kinapendeleza sana kusikiliza radio Asante.

Na wasiliana kupitia kwa njia nyingi sana Nawasiliana kupitia kwa simu Nawezasema kuwa hizi ni zile mbinu ambazo ni rahisi sana kufikia kwa watu wengi sana, na pia tunazungumuza pale Tunazungumuza ule wakati ambapo tupo pamoja na wakati ambapo tunaweza kushirikiana pamoja ili kusaidiana katika kuendeleza kuendeleza au kuongeza matumaini yetu sisi kama kikosi, kama wafanyakazi wote pamoja lakini naweza sema kutumia simu ndiyo njia rahisi sana na hivyo ndivyo nawasiliana na wafanyikazi wenzangu, Asante.

Kwa kuwaheshimu na kusikiliza maoni yao maoni ambayo wako nazo ni kitu muhimu sana kuwasikileza wenzako Nasema kuwa inajenga ule uhusiano baina yenu Pia tunashirikiana pamoja, nashirikiana nao katika kazi na kusaidiana pale ambapo unahitajika, ama pale ambapo unahitajika Pia nakuwa na mawasiliano mazuri wazi ya heshima katika wafanyikazi hawa wenzangu ambao tunafanya wote Pia najarabu kuepuka katika miogoro na nikikosea naomba msamaha na ni kitu muhimu ambao kinezaleta ule uhusiano mwema baina yenu na nathamini mchango wa kila mtu kazini Kila mfanyikazi ninatamini mchango wake kabisa Nakono mwinifu na mwenye nidhamu katika hapa ambapo tunafanya kazi zetu ili niweze kupata kuwa mtu wa maana sana Asante.

Napenda kusoma vitabu ule wa hadithi Naweza sema kuwa ni kitu nzuri sana vitabu hivi hadithi na pia zile za historia Manake wale ambazo waliandika vitabu hizi Naweza sema kuwa ina historia na inaonyesha yale ambazo zaliweza kufanyika hapo mbeleni au hapo awali katika historia yetu na pia ina mafunzo sana Inafunza mengi Inafunza mengi sana kabisa inaweza kupa wale watoto wadogo wanafunzi wale wa shule inaweza kuelekeza vile historia ilikua na ule vitabu vya hadithi pia ni pia ni vitabu ambavyo Wakati mwengine wanaleta burudani pale apambo umejua wahusika wote katika kitabu hicho naweza sema ni kitu nzuri sana Asante.

Kwa akifika pale kazini, awe na ule roho wa kudhamini wafanyikazi wenzake, awe mtu wa kusikiliza, awe mtu mtulivu, mtu mcheshi, ili aweze kuzungumuza na wafanyikazi wenzake vizuri sana bila woga wowote. Awe ni mtu wa kudhamini maoni ya watu wengine Maanake kuna wakati watakuwa wanazungumuza na wenzako watakuwa wanatoa maoni zao. Na awe mtu wa kudhamini kila mtu na kazi yake kulingana na kazi ambaye anafanya hapo ambapo wameandikwa wote na wawe watu wa kusaidiana. Asiende kuwa mtu mtulivu sana bali awe mtu wa kuzungumuza ili waweze kusaidiana kufika mahali wanahitaji kufika. Kufikia hapo sina mengi la kusema bali ni asante tu.

Kupitia YouTube sana sana naeza sema kuwa YouTube ni mtandao ambao ni nzuri sana una wengi ambao pia wanafanya mafunzo zao pale, mafunzo za shuleni, pia mahubiri wale watu ambao wanapenda kusikilza mahubiri pia iko huko YouTube, na ni sehemu ambayo unaeza pata video zako zote ambazo unataka manake unaeza pata zile ambazo ni ndefu na zile ambazo ni fupi fupi kule ndani na ni sehemu ambayo watu wengi sana wanatumia wanabiashara kuangalia vitu vigeni vigeni ambavyo vinazinduliwa katika nchi hii yetu au kule nje naeza sema kuwa ni YouTube sana sana, asante.

Hospitali naenda mara chache na neseza sama kuwa na shukuru mungu kwa kunipa afya nzuri ili kusiwe na ule kuenda hospitali mara kwa mara lakini naeza kuenda kuna ule kuenda kuona daktari ue neza henda kwa labda baada ya wiki au baada ya mwezi moja ilikuwe na ule uangalifu kwa kutazama kuona ni wapi huko wana shida au huko ni wapi huyu hujisikie vizuri na inaweza sema kuwa pia kuenda hospitali kuna saidia unaeza pata na tifasi nzuri kuongea na daktari ili a kupe maelezo mengi kuhusu afya yako na pia kuchukua na maybe labda kuna pale ulikuwa na shida na huko na tambua na hapo ndipo unaeza saidiwa kwa kuenda hospitali Mara kwa mara ili kuangaliwa na kupewa dawa zinazo itajika pale hospitalini Asante.

Mimi nafwata ile timu wa kandanda, ile timu wa Manchester United, timu nzuri sana ambayo Tumejua kwa historia ya yake, tumejua kwa vikombe ambazo walishinda na kocha wao wa zamani, mzee Sir Alex Ferguson ambaye alishinda mataji mingi sana, anayesema kuwa timu hii ni timu pekee ambayo, ninaitambua kule uingereza timu ambayo imekuwa na wachezaji wengi sana bora wachezaji kama Cristiano Ronaldo, Wayne, Rooney, Vandasa, Vidic, Rio Ferdinand na wachezaji wengine wengi sana ambao siwezi wataja kwa sasa Nasiezi sahau nani ambayo alikuwa mchezaji mzuri sana na timu hii ya mchezo nilo timu nilalofuatilia sana na timu nzuri sana Pia juzi tunatoka kushinda mechi Divi ya Manchester City ambao ni wapinzi wa karibu sana Lakini marafiki wetu timu hiyo na naeza sema kuwa timu hii ya Manchester United Nilo timu nilalofuatilia sana katika sekta ya kandanda Pia kuna mchezo mingi ambazo ninafuatilia kama riadha Nanafuatilia nchi yetu ya Kenya timu ya Kenya wanariadha wazuri sana ambao tunawaona kule nje wakifanya kazi nzuri Mazoezini na kushinda mataji na kuzeta nyumbani Kitu ambacho tunafurahia sana Tukiona Asante.

Ndivyo, ninatumia mitandao ya kijamii, ninatumia TikTok, Facebook, kuna YouTube, kuna X, kuna ule mbinu wa X ambao ulianzishwa si kitambo sana bali juzi juzi ninatumia mitandao hizi zote za kijamii, na sana sana ni katika mawasiliano ambao tumeona kuwa WhatsApp ndiyo inaongoza katika mawasiliano ni kitu ambacho kinaweza tumika pale shuleni na wanafunzi kuongea na walimu wao pale ambapo wako likizoni kujifunza machache Naweza sema kuwa ni kitu nzuri mtandao ule wa Whatsapp ni kitu ambayo inarahisisha sana mwasiliano ni kitu ambacho unaeza kuzungumza na watu wengi Kwa safari moja Lakini kila mtu akiwa pande yake asante.

Napenda sana kulala mapema ili niweze kuamka kabla jua kufika asubui. Kulala mapema kunaweza kusaidia pia kwa utulivu kutuliza mwili wako katika uchovu wa siku, ili uweze kuamka asubuhi na mapema Kabla ya jua mimi ninapenda sana kulala mapema ili niamke mapema pia kusiwe na ule unaweza kuchelewa kuenda kazini au darasani hata, asanteni.

Kupanda mimea ule wakati ambapo mvua ukokaribu kuanza ile mimea yaweza kupata mvua na kumea vizuri hiyo ni shughuli sana muhimu kabla mvua kuanza kabisa. Naeza kueleza kuwa Eeh mimi napenda mvua Manake mvua husaidia sana katika kuleta mimea mimea hizi Bazo tulukia tumezipanda unaweza kuleta mimea hizi kumea vizuri vizuri sana na sikumbuki siku ambayo nilifurahia zaidi Sikumbuki siku hiyo ambayo nilifurahia saa hiyo na pia, naeza sema kwa mvua ineazabadilisha mpango Ineazabadilisha mpango wa mtu Labdo uliko nataka uende mahali Lakini itabidi ungoje na itabidi urudie kupanga mipango zako ili utafute muda mwingine wakuandoka kwenda kuuona na hisi kuwa, naweza sikia sauti ya mvua pale unaponyesha Asante.

Napenda sana ule wa shati, naeza sema kuwa shati, unaeza vaa pale unapoenda kazini, unaeza vaa kama pale shuleni, maanake tishati, hairuhusiwi sana katika kuenda kuomba kazi, katika ofisi kubwa kubwa, utabidi ukuwe na shati, ili uweza kuvaa tai pia, na unaeza kuvaa koti juu na shati, Lakini ule wa tishati ni ngumu sana ni ngumu kabisa kufanya hivo sasa mimi napenda sana kuvaa shati Maanake ni kitu nzuri sana kitu inayopendeza kitu ambaye ina collar nzuri ambayo unaeza enda nae kazini Unaeza enda nayo wapi katika mikutano kubwa kubwa na utaonekana bali mtu wa maana sana kuliko yule ambaye amevaa tishati Asante.

Ninalinda faragha yangu kutoka mtandaoni kwa kutoweka vitu mtandaoni au kuweka vitu vitu mbaya katika mtandaoni ili niwe na ule amani wa utulivu Maanake kuna wale ambao wanasumbua watu kule mtandaoni na ni vizuri sana kukaa mbali na hao au kukaa mbali na vitu zingine ambazo naona kuwa vitu ambavyo hazisaidi pengine vitu ambavyo utaona kuwa zinaweza kuharibu jina la mtu au pengine hata kukosoa watu wengi ndio maana mimi naafdalisha kukaa mbali na hao kidogo ili saa zingine kuweka vitu vya maana vitu vya kusaidia ili kuweze kuwa na ule amani katika mtandao Maanake mtandao hii ni mtandao ambao watu wengi wanaitegemea watu wengi sana wanaangalia watu wengi wanatazama mtandao huu na bali si hapa pekebyake bali duniani nzima Kila mtu yu mtandaoni na kila mtu wanatazama kila ambacho kinawekwa hapo ama kila ambacho wanapatana nacho hapo. Asante.

La, hakuna uzoefu wa kazi ambao umenifundisha kitu kutoka kwa sasa bado sijaanza kufanya kazi, mimi ni mwanafunzi wa shule na, sorry, hili naweza kusema kuwa, kwa kazi, lakini kuna uzoefu wa kazi ambazo labda ule wa kuchora kazi ambayo naipenda sana na imenifundisha mengi sana imenifundisha kuwa mtu wa kujitegemea mtu wa kufanya mambo zako kibinafsi Hata bila usaidizi wa watu wengine Yaani ule utulivu Ndiyo naona ni kitu wa Kitu cha maana sana Lakini bado mimi ni mwanafunzi na sijafanya kazi sana bado mimi mchanga Asante.

Ureno, naeza sema kuwa, ningependa sana kutembelea nchi ule wa Ureno, nchi ambao nimeitamani sana kwa muda mrefu. Na ningependa sana kufanya ule utembezi huko, kuenda kutazama huko, kuona vile kulivyo na naeza sema kuwa natamani nchi hiyo kwa sababu ina uwanja nzuri ule wa kandanda, na hiyo ndiyo kitu ambayo inanifanya kupenda nchi huo wa Ureno. Na kitu ambacho ninakumbuka kuhusu Ureno ni kuwa wana wachezaji wazuri na pia wana vifaa vya historia kuweza kutazama zile ambazo zilifanyika hapo awali na ningipenda sana kuona huko kuenda kuona vile kunavyokaa kuenda tu kutazama nchi hiyo kuona vile watu wanavyofanya kazi na vitu vingine vingi sana. Nahisi kuwa safari yangu, itakuwa safari ndefu, safari nzuri sana, asante.

La, mimi sivai miwani Naeza sema kuwa kuna watu ambao wanapenda miwani kwa sababu ya madoido ili kupendeza Kuna zile ambazo zinaweza kusaidia mtu pia katika jua kali zile ambazo zimewekwa rangi kidogo ili kuzuhia ukali wajua kwa wale ambao wanashida ya macho Pia kuna wale wasani ambao wanapenda kuzivaa kama madoido Kitu pia ambacho ni kitu nzuri Naesa sema ni kitu nzuri Lakini mimi hua sivai miwani Kwa sababu bado naona ni kama niko sawa bila miwani hizo Sikitu cha lazima Najua kuna wale ambao hawapendi Lakini kwa sababu ya shida ya macho Kimewalazimu kutumia miwani hizo ambazo kwa sasa wa na ni kitu mbacho waandikiwa na daktari ili wavae iliiweze kuwasaidia kukatika kuona au kutazama Pengina ana shida tofauti tofauti na wanaeza kuandikia miwani kwa kulingana na shida yako tofauti tofauti Asante.